Je unapenda kukimbia leo ningependa kuzungumzia mada muhimu na yenye faida kwa afya zetu ambayo ni je unapenda kukimbia kukimbia ni aina ya mazoezi ambayo watu wengi wanayafahamu na inaweza kufanywa na mtu yeyote bila gharama kubwa Kwa upande wangu, ndiyo napenda kukimbia. Kwa sababu, napenda kukimbia kwa sababu kunanisaidia kuwa na afya njema ya mwili na akili. Kila ninapokimbia na hisi mwili wangu kuwa mwepesi na mawazo yangu kuwa huru. Kukimbia kunanisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo nikikimbia ata kwa dakika chache na hisi uchovu unapungua. Na akili yangu inapata utulivu kukimbia hunipa muda wakuwa pekee yangu na kujitafakari Pia kukimbia kunaboresha afya ya moyo na mfumo wakupumua kukimbia huongeza nguvu za mwili kuimarisha misuri na kunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi kila siku Kwa kufanya haya yote kukimbia mara kwa mara ninajifunza nizamu na kujituma kukimbia hunifundisha uvumilivu na malengo Kuna wakati ninahisi kuchoka au kukata tamaa Lakini napojipa moyo na kuendelea najifunza kuwa katika maisha mafanikio yanahitaji kuwa na subira na juhudi na zaidi ya hayo napenda kukimbia asubuhi au jioni kwa sababu hewa huwa safi na mazingira huwa tulivu kukimbia nje hunipa nafasi ya kuona mazingira watu na maumbile jambo ambalo linaongeza furaha yangu Hata hivyo napenda kukimbia kwa kiasi na kwa mpangilio mzuri ni muhimu kuzingatia afya kupumzika pale ninapohitajika na kuepuka majeraha kukimbia si mashindano bali ni safari ya kujijali mwenyewe na kujijenga katika afya bora Hata hivyo napenda kukimbia kwa kiasi na kwa mpangilio mzuri ni muhimu kuzingatia afya, kupumzika inapohitajika na kuepuka kupata majeraha, kukimbia si mashindano, bali ni safari ya kujali afya zetu. Kwa kumalizia napenda kukimbia kwa sababu kunanisaidia kuwa na afyanjema mawazo mazuri na maisha yenye ni zamu kukimbia siyo tu mazoezi, bali ni njia ya kujenga utu na kujitambua.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Kwa upande wangu kusubiri kwenye mstari, kunanifanya, nijisikie, kwa hisia, tofauti, tofauti, kulingana na hali iliyopo. Wakati mwingine nahisi ni jambo la kawaida na nalikubali Lakini kuna wakati mwingine nahisi kuchoka na kukosa subira hasa kama mstari ni mrefu na mambo hayaendi kwa haraka Kusubiri kwenye mstari hunifundisha sana kuhusu kuwa na subira Si kila kitu katika maisha kinakuja kwa haraka. Wakati mwingine tunalazimika kusubiri. Hata kama tuna haraka au tuna majukumu mengi. Kusubiri hunikumbusha kuwa si mimi pekee yangu ninahitaji huduma. Bali kuna watu wengine pia Pia kusubiri kwenye mstari hunipa muda wa kutafakari Nikiwa nimesimama naweza kuwaza kuhusu mambo yangu kupanga siku yangu au kujifunza kuwavumilia wengine Wakati mwigine natazama tabia za watu na kujifunza jinsi kila mtu alivyo tofauti. Hata hivyo kuna wakati kusubiri kwenye mstari hunipa changamoto ya kihisia. Nikiwa nimechoka au nina njaa au nina haraka kusubiri muda mrefu kunaweza kunifanya nihisi hasira au kukata tama Lakini, hapo ndipo ninapojikumbusha umuhimu wa kuwa mvumilivu na mwenye heshima Kusubiri kwenye mstari, pia kuna nifundisha nidhamu na sheria Unapoheshimu mstari, unaonyesha utu na heshima kwa wengine kuvuka mstari au kupora nafasi ya mwingine, inaweza kuleta migogoro na kukosa amani Zaidi ya hayo kusubiri kwenye mstari hunikumbusha kuwa maisha siyo mbio Bali ni safari ya muda mrefu Kuna wakati wa kusonga mbele na kuna wakati wa kusubiri mtu anayejifunza kusubiri kwa utulivu huwa ana uwezo mzuri wa kukabiliana na changamoto mbali mbali za maisha kwa kumalizia ingawa kusubiri kwenye mstari si jambo linalopendwa na watu wengi na lina mafunzo mengi muhimu linatufundisha subira, uvumilivu heshima na kujitambua nikijifunza kuvumilia mstari najifunza pia kuvumilia maisha.

Leo ningependa kuzungumzia mada inayousiana na hisia zetu za kila siku. Ambayo ni alufu ninayoipenda zaidi. Alufu ni kitu ambacho mala nyingi atukipi uzito. Lakini kina nguvu kubwa sana katika kutengeneza hisia kumbukumbu na fulaa Kwa upande wangu, alufu ninaoipenda zaidi ni alufu ya mvua ikinyesha juu ya arzi kavu Alufu hii hunipa hisia ya utulivu, matumaini na mwanzo mpya Kila ninapoisi alufu hii akili yangu utulia na moyo wangu uisi amani Alufu ya mvua unikumbusha utotoni mwangu na mazingila ya asili na unifanya nikumbuke nyakati za kucheza nje kusikiliza sauti ya mvua na kuona alzi ikibadilika langi ni alufu ambayo aina gharama lakini ina samani kubwa sana moyoni mwangu Pia alufu ninayoipenda zaidi unifanya nijiskie salama na mwenye fulaa Wakati mwengine nikiwa na mawazo mengi au msongo wa mawazo Alufu nzuli inaweza kubadilisha kabisa ali ya moyo wangu inanisaidia kupumua kwa utulivu na kuachilia mawazo mabaya Alufu nzuli pia ina nguvu ya kuunganisha watu Kuna alufu zinazotukumbusha watu tunaowapenda kama alufu ya chakula kinachopikwa nyumbani au alufu ya nguo safi Alufu izi utengeneza ukalibu na mapenzi na zaidi ya hayo, alufu ninayoipenda unikumbusha umuimu wakusamini vitu vidogo vidogo katika maisha, sio lazima kitu kiwe kikubwa ili kituletee fulaa Wakati mwengine ni alufu laisi tu ndo inayoweza kubadilisha siku zetu. Kwa kumalizia, alufu ninayoipenda zaidi sio tu alufu. Bali ni isia na kumbukumbu inayonifanya nitulie nitabasamu na kumbukumbu ya kuwa maisha yana uzuli wake ata katika mambo madogo.

Leo ningependa kuzungumzia mada ya usafi wa mwili ambayo ni unaoga mara ngapi kwa siku Kwa upande wangu naoga mara moja kwa siku na ninaamini kuwa kufanya hivyo kwa mpangilio mzuri ni jambo la muhimu sana katika maisha ya kila siku Kuoga mara moja moja kwa siku Kuna nisaidia kuweka mwili katika hali ya usafi na utulivu Baada ya shughuli nyingi za kila siku Kuoga, kunanifanya, nijisikie, kuwa, msafi na tayari kwa kupumzika au kuendelea na majukumu mengine ni muda ambao ninajitengea na ninajitenga na kelele za siku nzima na kujijali mwenyewe Pia kuoga mara moja kwa siku unisaidia kuifadhi maji na muda Si lazima kuoga mara nyingi ili uwe msafi, bali ni muhimu kuoga kwa uangalifu na kwa wakati unaofa. Kwa kufanya hivyo, ninachangia kulinda rasilimali na kupanga siku yangu vizuri. Kuoga mara moja kwa siku pia unisaidia kulinda afya ya ngozi yangu. Kuoga mara nyingi sana kunaweza kuondoa mafuta ya asili ya ngozi na kukuacha ngozi ikiwa kavu. Kuoga kwa kiasi pia unisaidia kudumisha afya ya ngozi na mwili kwa ujumla na zaidi ya hayo kuoga ni muda wakutuliza akili. Nikiwa bafuni napata muda wa kufikiria kupanga kesho au kushukuru kwa siku niliopitia na ni wakati mdogo lakini wakati wenye zamani kubwa. Hata hivyo kuna nyakati maalumu ambapo mtu anaweza kuitaji kuoga zaidi ya mara moja kama vile baada ya mazoezi mazito au baada ya kazi nzito Lakini kwa siku ya kawaida kuoga mara moja unitosha na unifanya nijisikie vizuri Kwa kumalizia kuoga maramoja kwa siku kwangu ni sehemu ya nizamu ya maisha na kujijali Sio idadi ya kuoga bali ubora na usafi wa namna nina vyootunza mwili wangu.

Leo ningependa kuzungumzia mada ambayo watu wengi huipitia katika maisha yao ya kila siku ambayo ni wasiwasi. Wakati mwingine tunakuwa na mawazo mengi, hofu ya maisha ya kesho, presha ya kazi, masomo au majukumu ya familia. Swali muhimu ni tunafanya nini wakati wa wasiwasi Kwa upande wangu ni napohisi wasiwasi naanza kwa kutulia na kwa kupumua taratibu kupumua kwa utulivu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunirudisha katika hali ya kawaida Ninatambua kuwa si kila tatizo linatatulika maramoja na hilo hunisaidia kupunguza presha. Pia ninapokuwa na wasiwasi najipa muda wakujitenga kidogo naweza kwenda mahali pa kimia kusikiliza muziki laini au kutembea nje kwa muda mfupi. Utulivu huu hunisaidia kupanga mawazo yangu na kuona mambo kwa mtazamo chanya zaidi. Kuzungumza na mtu ninaemwamini pia ni jambo muhimu sana kwangu. Ushirikiana mawazo na rafiki, ndugu au mtu wa karibu. Hii hunifanya nijisikie mwepesi Mara nyingi napozungumza nagundua kuwa siko peke yangu na kwamba kila tatizo linasuluhisho vile vile ninapopata wasiwasi ninajitahidi kujiuliza maswali chanya kama ninaweza kufanya nini sasa au ni hatua gani ndogo ninaweza kuchukua na hii unisaidia kuwacha kuwaza sana na badala yake kuanza kuchukua hatua. Mazoezi mepesi kama kunyosha mwili au kutembea hunisaidia pia mwili wangu napokuwa katika mwendo akili na ayo utulia Aidha kuandika mawazo yangu kwenye daftari hunisaidia kuyaweka wazi na kuyapunguza uzito wake na zaidi ya hayo ninajifunza kujipokea kama binadamu wasiwasi si udhaifu Bali ni sehemu ya maisha kukubali kuwa ninawasiwasi wakati mwingine hunisaidia kuondoa hofu ya kujiukumu mwenyewe kwa kumalizia wakati wa wasiwasi nachagua kuwa na utulivu mawasiliano na hatua ndogo ambayo inapelekea mawazo yangu kuwa katika hali ya utulivu. Wasiwasi unaweza kutokea lakini jinsi ninavyo ukabili ndivyo hufanya tofauti kwa kujijali na kujipa muda naweza kurejea katika hali ya amani na kuendelea na maisha. Kwa kumalizia wasiwasi wakati wa wasiwasi nachagua utulivu mawasiliano na hatua ndogo ambayo inanifanya niwe chanya muda wote. Wasiwasi unaweza kutokea lakini jinsi ninavyokabili ndivyo hufanya tofauti kwa kujijali, kujipa muda naweza kurejea katika hali ya amani na kuendelea na maisha.

Kwa upande wangu filamu ninayoipenda zaidi ni ya filamu ya Bushman. Ninapenda filamu ya Bushman kwa sababu inanionyesha maisha ya kawaida ya binadamu kwa njia rahisi lakini yenye maana kubwa. Filamu hii inanifundisha jinsi mtu anavyoweza kuishi kwa kutumia busara, uvumilivu na wasilia wa maisha bila kutegemea vitu vingi vya kisasa. Kitu kinachonivutia zaidi kwenye filamu hii ya Bushman ni ujumbe wake wa maisha. Inaonyesha tofauti kati ya maisha ya kijijini au maisha ya asili na maisha ya mjini. Kupitia filamu hii ya Bushman ninajifunza kuthamini vitu vidogo kama amani, maelewano na kuridhika na nilichonacho. Pia filamu hii ya Bushman inanifanya nitafakari tabia za binadamu inaonyesha jinsi watu wanavyoweza kuwa na tamaa za haraka au migogoro ilhali maisha yanaweza kuwa rahisi zaidi kama tungejifunza kushirikiana na kuheshimiana, huu ni ujumbe muhimu sana katika maisha ya kila siku. Na pia filamu hii inavichekesho vya asili. Vinavyomfanya mtu acheke bila hata maneno mengi. Ucheshi wake si wakuumiza, mbali niwakutufundisha. Inanionyesha kuwa furaha inaweza kupatikana hata katika mazingira magumu na zaidi ya hayo napenda filamu hii ya Bushman kwa sababu haihitaji lugha nyingi kueleweka Hata bila kuelewa kila neno kwenye filamu hii naweza kuelewa ujumbe kwa kuangalia matendo na mazingira. Na hii inanifundisha kuwa mawasiliano si maneno tu mbali ni vitendo pia. Kwa kumalizia, filamu hii ya Bushman ni filamu ninayoipenda zaidi kwa sababu inanifundisha unyenyekevu, ubinadamu na dhamani ya maisha ya kawaida. Na pia inanionyesha maisha ambayo wazee wetu wa zamani waliishi, hawakukuwa na teknologia yoyote, hawakukuwa na simu, hawakukuwa na maisha yoyote ya kisasa kama tuliyonayo leo. Waliishi porini, hawakukuwa na nguo, walivaa nguo zinazotokana na magome ya miti, ngozi za wanyama mbalimbali, na bado waliishi kwa furaha na maisha yao yalikuwa rahisi sana Kwani hakukuwa na mahakama, akukuwa na polisi, hakukuwa na teknolojia kubwa kama leo, hakukuwa na mitando ya kijamii. Filamu hii ni filamu inaoniburudisha lakini pia inatoa.

Kwa upande wangu, ndiyo napenda kutembea kwa miguu Napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia raihisi ya kujijali kiafya bila gharama kubwa Unapokuwa, unatembea, mwili unapata mazoezi damu inazunguka vizuri na misuli inapata nguvu hata kutembea kwa muda mfupi kila siku kunaweza kuboresha afya ya mwili wako kwa kiasi kikubwa kutembea kwa miguu unisaidia pia kutuliza mawazo Wakati nikiwa natembea hasa asubuhi au jioni nahisi akili yangu inatulia na msongo wa mawazo unapungua. Ni muda ambao ninakuwa na nafasi ya kufikiria vizuri, kupanga siku au kufurahia mazingira yanayonizunguka. Pia napenda kutembea kwa miguu kwa sababu hunipa uhuru na muda wangu mwenyewe. Kutembea hakuhitaji ratiba maalumu wala maandalizi mengi Naweza kuamua tu kutoka na kuanza kutembea Nikifurahia hewa safi na utulivu wa mazingira kutembea kwa miguu hunifanya pia nijifunze kuwa na subira haiko haraka kama usafiri wa magari lakini hunifundisha kutasmini safari yenyewe. Wakati wa kutembea unaona vitu vingi ambavyo usingeviona ukiwa kwenye gari au pikipiki. Na zaidi ya hayo kutembea kwa miguu hunisaidia kuimarisha mahusiano Ninapotembea na marafiki au mwanafamilia ninaweza kuzungumza kwa utulivu kushirikiana mawazo na kuimarisha urafiki ni muda mzuri wa kuunganisha na watu Hata hivyo napenda kutembea kwa miguu, kwa kiasi na kwa taazari ninazingatia usalama barabarani kuvaa viatu vizuri na kuchagua muda sai unaofaa kufanya hivyo hunifanya nifurahie kutembea bila mazala yoyote Kwa kumalizia napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi ya kuimarisha afya ni njia rahisi ya kufanya mazoezi, kutuliza mawazo na kufurahia maisha kutembea kwa miguu sio tu njia ya kufika mahali Bali ni sehemu ya safari ya kujitunza na kujipenda Je unapenda kutembea kwa miguu jibu langu ni ndio napenda kutembea kwa miguu napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia rahisi ya kujijali afya yangu na kufanya.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Leo ningependa kuzungumzia mada inaousiana na mazingila. Tunayoyapenda kuwa nayo katika maisha ya kila siku. Ambayo ni mahali napopenda kuwa. Mahali mtu anapopenda kuwa uwa na mchango mkubwa katika hisia, mawazo na ata utendaji wake wa kila siku Kwa upande wangu napenda kuwa mahali palipo na utulivu na mahali palipo na usafi mahali pa aina hii hunipa utulivu wakili na hunisaidia kufikilia kwa kina nikiwa katika mazingila tulivu naweza kupanga mawazo yangu vuzuli na kufanya mamuzi kwa umakini Napenda pia mahali palipo na mazingila ya asili kama sehemu zenye miti, sehemu zenye upepo safi au sehemu zenye manzali nzuli ya kuvutia. Mazingila haya unifanya nijisikie kuwa karibu na maumbile na kunipa amani ya moyo nikiwa karibu na asili msongo wa mawazo hupungua na furaha uongezeka mahali na popenda kuwa pia panapaswa kuwa na usalama na heshima. Ninapokuwa mahali ambapo watu wanaeshimiana na kufuata talatibu nahisi niko hulu na salama. Usalama hunipa nafasi ya kuwa mimi mwenyewe bila ya hofu yoyote Pia napenda mahali panaponipa uhuru wa kujieleza mahali ambapo mawazo yangu yaneishimiwa na mtu anarusiwa kutoa mauni yake bila kudharauliwa na hii unifanya nijisikie kusaminiwa Hii ni muhimu sana katika maisha ya kazi na mausiano na zaidi hayo napenda kuwa mahali panaponisaidia kujifunza na kukua mahali penye mahalifa mazungumzo yenye manufaa au fursa za kujibolesha na kubolesha maisha yetu kwa ujumla na hii unifanya, nijiskie, ninaendelea mbele katika maisha Hata hivyo napenda mahali penye uiano mzuri Si lazima pawe kimya muda wote wala pawe na kilele muda wote uiano wakati ya uturivu na shuguri unifanya nijisikie vizuli zaidi. Kwa kumalizia napenda kuwa mahali palipo tulivu salama, safi na panaponipa amani ya akili.